Laa, sijai enda maonyesho yoyote ya sanaa. Kwa kuwa, sijapata nafasi mzuri ya kuenda. Na labda hata pesa za kusafiri. Maali napoishi ni huko ndani. Si maali, si jijini. Naishi kwa kijijini. Kwa hivyo, nafasi, sijai pata nafasi ya kuenda maonyesho ya sanaa. Lakini ningetaka kuenda kuona.

Siku za mvua mimi ukaa nyumbani, uwa na natazama televisheni, ama na naimba mziki, ama nafagia tu nyumba na osha nyumba na osha nguo, lakini jambo ambalo mimi hufruhia sana ni kutazama sinema tufauti tufauti, naam, kwanza kwa sinema na kuimba na hata kusoma vitabu naam, kuona sinema, kuimba na kusoma vitabu, hayo mambo matatu ndio ambayo nafanya wakati wa msimu wa mvua.

Naam nimewai shiriki mashindano ya kukimbia Hmm katika shule ya sekondari hapo ndipo nimewai shiriki kwa jambo lolote mi sjai shiriki kwa jambo lolote lakini katika shule ya sekondari nilishiriki katika kukimbia lakini sikushinda. Mwenye aliyeanza ndiye aliharibu lakini mashindano ya kukimbia nimeshiriki na ni hayo tu mashindano ambaye nimewai shiriki katika maisha yangu.

Kwa mtu anayeanza kazi, kitu cha kwanza ni ujue, unapoanza kazi, kunakuanga na changamoto mingi, sana. Kwakuwa huo ndo wakati, huo ndo wakati kila mtu ameanza kukujua, ameanza kukupa kazi mingi, ameanza kukusumbua. Naam, kunakuwanga na changamoto mingi, lakini usichoke, kila mtu aanza hapo na ukiendelea kujituma, unafanikiwa. Lakini ukiamua kuacha, hautafanikiwa. Kwa hivyo nawaambia tu, usichoke, muendelee kujipa nguvu, mtie bidii kila kitu kitakuwa sawa.

Mimi hupenda kununua vitu zangu katika hizi soko kubwa. Hizi soko ambazo zinakilakitu. Kama ni nguo zile nguo za mitumba. Si hizi nguo zimekuja zimewekwa katika karatasi. La, napenda kununua nguo kama ni nguo zile mitumba. Na kama ni chakula, sokoni pia. Hiyo soko ambalo ni watu wameweka tu matunda hapo, wameanika matunda hapo. Mimi hununua huko. Kwa kuwa hizo vitu huwa za bei nafuu. Kama ningeenda katika soko lingine kubwa ama duka ngekua na zinauzwa kwa bei la juu, kwa hivyo katika hizi soko ambazo watu wanaanika tu vitu, bei hua za nafuu.